Ili kueka afya nzuri, ninajitahidi kula vyakula vyenye lishe bora na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia napendelea kunywa maji ya kutosha na kupata usingizi wa kutosha kila siku. Pia ninajiepusha na tabia sizizo na afya kama kula vyakula vya mafuta mingi na kutumia simu bila kupumzika.